Chakula cha jadi ninachokipenda ni nyama choma, inayo tengenezwa na jamii ya kimasai. Ninaipenda kwa sababu hii nyama inachomwa kwa muda mrefu na inachomwa kwa utaratibu. Si ati inachomwa harakaharaka iive iuzwe. Inachomwa kwa utaratibu kulingana na vile jamii imezoea. Na ikiiva ni nyama ingine tamu sana. Tena ikichomwa inachomwa hadi ikiongezwa asali. Icho ndo chakula cha jadi ninachokipenda.